Kitabu ambacho nakipenda ni kitabu cha utafiti, kinachoitwa "Biochemistry of Microorganism". Kitabu hiki kinanisaidia kujua mengi katika sekta ya teknolojia na biochemia kwa ujumla. Biochemia inanisaidia kwa sababu inanionyesha ambavyo mwili inavyotumia dawa na jinsi ambavyo hizi dawa zinatoka kutoka kwa mwili na kufanya kazi ambayo zinahitajika. Ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwa sababu kinaelimisha na kinanisaidia nikuze lugha yangu ya kingereza.

Tabia ambayo inanichukiza sana ni kama vile kurudia rudia mambo ambayo ushaambiwa. Mtu akirudia mambo haya inafanya niskie kukasirika, na vilevile, siipendi hata kidogo. Tabia ingine ni mtu kuwa kigeugeu. Kuna watu ambao wanakuwa kigeugeu sana na wanaenda kuambiana habari zako zenye si njema. Wanaambia watu ubaya wako kabla wawaambie uzuri wako. Hizi ndizo kati ya tabia ambazo sizipendi.

Ninapokuwa na siku ndefu kama vile kazini ama shuleni, ninakuja kwangu, naoga, kisha naeza lala, ama naeza kunywa kinywaji, nikijiangalilia sinema kwenye televisheni. Pia, naeza enda kuogelea huku kunanisaidia, kutuliza mwili na mawazo. Pia, naeza soma biblia, ili ndio nipumzike.

Mimi napenda upepo sana kwa sababu upepo kitu ya kwanza ukupati homa, upepo kitu ya pili ni mzuri na una baridi nzuri. Haya, ac sipendi kwa sababu inaeza kuletea homa hasa kama hiyo mashine ikona vumbi. Upepo huwezi kuletea homa na ni mzuri mno. Unafanya mwili uwe mzuri.

Kazi ambayo nafanya na timu ya mbali ni kama vile kazi ya teknolojia ama kuandika. Nafanya kazi na hawa kupitia programu kama vile Zoom. Zoom ndio inaniwezesha kuongelea mambo ambayo tunafaa kufanya, kuzungumzia mambo ambayo tutakayo fanya, kurekebisha makosa kwenye faili ambazo ambazo tunazitengeneza. Na pia kufanya kazi kwa ujumla kama vile kusaidia wagonjwa na kusaidia watu wengine kupitia mitandao.

Simu yangu naitumia sana sana kwa kuongea na wenzangu naweza kuwasiliana na familia, marafiki na pia wafanya kazi wangu. Simu yangu pia ninapo wasiliana na familia yangu na waeleza ambavyo siku yangu imekua nawapa maarifa zaidi na changamoto ambazo ninapitia katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mitandaoni kama vile jumia. Vitu hivi ambavyo na nunua mitandaoni naweza kuyarudisha. Pia, naweza kubadilishwa kama kitu kimevunjika ama kimeharibika. Iyo ndo maana napenda kununua vitu mitandaoni. Pia mtandaoni unaletewa vitu hadi kwa mlango wako.

Jumamosi na jumapili napenda kuenda sherehe. Sherehe ni kama vile kuenda kulewa, kunywa pombe na kujivinjari. Pia napenda kuenda kuogelea katika hoteli tofauti tofauti na pia kukunywa kahawa katika hoteli tofauti tofauti. Napenda kuenda pia na marafiki wangu wa karibu ambao tutafanya vitu hizi pamoja. Wikendi pia, wikendi zingine kama nimechoka sana napenda kupumzika ama pia kuendesha gari.

Pesa ndio inafanya nifurai sana. Pesa ndio sabuni ya roho na ndio kitu ambacho kinapenda nifurahi sana. Pesa inawezafanya niende pahali, nilipe watu na nifanye vitu ambavyo singeeza kufanya awali. Kuwa tajiri ndio kitu ambacho ninatafuta sana sana na pesa ndizo natafuta ili niwezeshe kuyakivi mambo yangu.

Naamu napenda kuimba angalau sina sauti ya kuimba. Kuimba napenda kuimba ni kiwa hitha bafuni ama kwa nyumba mahali ambapo hakuna watu wengi. Kwa sababu sauti yangu si mzuri vile ya kuimba. Pia ngoma ambazo napenda kuimba ni ngoma za kistaharabu. Lakini niimbe ni kiwa peke yangu. Si pahali ambapo kuna watu wengi.